Napenda kuongea zaidi kwa sababu kunaniruhusu kueleza mawazo yangu kwa wazi na kuwasiliana moja kwa moja na watu wengine. Kupitia mazungumzo ni rahisi kubadilishana mawazo, kuelewana haraka na kujenga uhusiana mzuri. Hata hivyo, wakati mwingine kuandika pia ni muhimu, hasaa pale unapohitaji muda wa kufikiria au kupanga mawazo kwa utulivu.

Chakula cha jadi ni nachopenda ni ugali na mboga za asili kama mchicha au kisambu kwa sababu ni chakula chenye lishe na kinanipa nguvu. Napenda pia kula pamoja na samaki au nyama kwa latha nzuri zaidi. Chakula hiki unikumbusha mila na utamaduni wetu na unifanya nijisikie karibu na nyumbani na familia yangu.

Napenda sanaa ya kuchora na uchoraji wa picha kwa sababu huniruhusu kueleza mawazo na hisia kwa njia ya ubunifu. Sanaa hii univutia kwa rangi. Maumbo na ujumbe unaoweza kuwasilishwa bila maneno mengi. Pia hunisaidia kupumzika akili na kufurahia uzuri wa kazi za wabunifu mbali mbali.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na viongozi. Pia kuwepo kwa usalama usafi na vifaa vinavyofaa husaidia watu kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, mazingira yenye motisha na kuthamini mchango wa kila mtu huwafanya wafanyikazi kujisikia huru, wenye furaha na tayari kufanya kazi kwa bidii.

Napenda kusoma vitabu vya maarifa na hadithi kwa sababu huniongezea uelewa na kunipa burudani. Vitabu vya elimu hunisadia kujifunza mambo mapya na kukuza fikira. Wakati hadithi hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria na kunifundisha maadili ya maisha. Kusoma vitabu vya aina hizi hunifanya nipate utulivu na kuongeza maarifa yangu kwa ujumla.